Juisi ya matunda ninaloipenda zaidi ni juisi ya mboga na matunda mchanganyiko hususan ile iliy otengenezwa na embe, chungwa na kiasi kidogo cha tangawizi. Napenda ladha yake ya asili inayochanganya utamu, waembe na uchachu mdogo wa machungwa. Huku tangawizi ikiongeza ladha na viungo vya kuamshahisia zangu.

Mimi hushughulikia muda wangu kazini kwa kutumia vipaumbele ambapo ninaanza na majukumu magumu zaidi asubuhi wakati akili yangu bado iko na nguvu. Ninatumia kalenda ya kidijitali kupanga kila siku yangu. Jambo linalonisaidia kujua ninachofuata ama kuepuka kupoteza muda katika mambo yasiyo na chija.

Mimi hutumia simu yangu kama ofisi ndogo na kichuo cha burudani. Ambapo, ninaitumia kwa wastani wa saa tatu hadi sana nne kwa siku. Programu ninazoitumia sana kwa zaidi ni WhatsApp kwa ajili ya mawasiliano ya haraka na marafiki, pamoja na kazi. Inafuatiwa na programu ya habari na utafiti ambazo unisaidia kupata taarifa mpya duniani kote. Nakumbuka vizuri sana, simu yangu ya kwanza ilikuwa Nokia elfu tatu na mia tatu na kumi. Ya rangi ya kijivu ambayo ilikuwa na betri imara na mchezo wake wa snake. Uliokuwa unanifrahisha sana. Kwa sasa, simu yangu inanisaidia kurahishisha maisha na kufanya miala ya kifedha, kupanga kalenda yangu na kunipa ramani ninaposafiri kwenda maeneo nisiyojua. Licha umuhimu wake nahisi muda mzuri wa kuzima simu ni saa moja kabla ya kulala. Ili kuipa akili utulivu, kupata usingizi mzuri bila usumbufu, wa mwanga na simu ya taarifa za mitandaoni. Hii na inanisaidia kuwanza siku inafuata nikiwa na nguvu na umakini mkubwa zaidi.

Zawadi nzuri, zaidi ambayo niliwahi kupokea, ni saa ya mkononi, niliyopewa na babu yangu, siku, nilipofuzu masomo yangu. Ingawa ni saa ya gharama kubwa sana, dhamani ni yake, kwangu ni ya kipeke, kwa sababu ilikuwa imetumika kwa miaka mingi na inaashiria umuhimu wa muda na uridhi wa familia. Kila ninapo itazama saa hiyo, inanikumbusha muda ni rasilimali ya maisha.

Mimi, kwa sasa sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Aina ya mbwa ambaye ningependa ni yule wa kati kubwa, mwenye manyoya fupi au ya wastani. Na macho yake kuonyesha akili na uaminifu, namuona akiwa na rangi ya kawaida au kahawia au nyeusi, na mkia anautikisa kila anaponiona ishara ya furaha na urafiki. Tabia yake, ningependa iwe ya ulinzi, lakini pia ya upole. Awe mchangamfu, mtiifu, anayependa kucheza, lakini pia awe na uwezo wa kutulia anapohitajika. Ningependa awe mnyama aliyefurahia matembezi, kukimbia nje, na pia kucheza mpira. Kitu cha kuchekesha ninachotarajia ni mbwa kunifuata kila anapohoa chumba kingine, na kujaribu kuongea kwa sauti kidogo anapotaka kitu. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu wanaonyesha upendo wa dhati uaminifu na pia huleta furaha kubwa nyumbani. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nikiwa na rafiki wa kweli kwangu mnyama tu siyo kiumbe cha kufugwa ila ni sehemu ya familia na chanzo cha faraja ya hisia.

Mimi huhifadhi pesa kwa kuwa na mpango wanidhamu ya matumizi. Kwanza, hujiwekea bajeti ya kila mwezi ili nijue mapato na matumizi yangu. Kwa hivyo, kuepuka matumizi ya siyo ya lazima kila ni napopata kipato, mimi huweka pembeni kiasi fulani kama akiba kabla sijaanza kutumia hata kidogo. Pia, mimi hutenganisha akiba kwa malengo tofauti ya dharura maendeleo yakibinafsi au mipango ya baadaye. Huwa na jitahidi pia kutumia huduma za benki au mifumo ya salama ya kuweka akiba ili pesa zangu ziwe salama na ziweze kukua. Kwa kufanya hivi, mara kwa mara, nimejifunza kwa mba akiba ni swala la tabia na uvumilivu, sio kipato kikubwa, pekee.

Mimi, nishabiki mkubwa sana wa Chelsea, nilianza kuipenda timu ya Chelsea miaka tano iliopita, nilipokuwa bado mdogo. Hasa, baada ya kuona jinsi wanavyocheza kwa nidhamu, nguvu na mshikamano kama timu. Kilinicho ni vutia zaidi ni roho ya kupambana dakika za mwisho na kutokata tamaa, mambo ya napokuwa magumu. Nakumbuka sana mchezo wa kwanza, ulio nifanya nipende Chelsea zaidi, ilikuwa mechi ngumu, yenye ushindi mkubwa. Lakini hiyo timu ilionyesha moyo wa ushindi na nidhamu kwa hali ya juu. Tangu siku hiyo, nilijukuta ni kifuatilia mechi zao mara kwa mara na kujiona sehemu ya familia ya mashabiki wa Chelsea. Kwa upande wachezaji, mchezaji mmoja ninae mpenda sana ni Paul. Palma. Nilimpenda kwa sababu ya bidii zake, uongozi wake, uwanjani na pia uwezo wake wa kufunga magoli muhimu kama kiungo. Nimfano wa wachezaji, wenye kujituma na kujitolea kwa timu. Chelsea ilipo shinda mimi uhisi furaha kubwa na kujivunia kuwa shabiki wake. Ushindi hunipa hamasa, hunifanya nijisikie mwenye nguvu. Kwa mara nyingi, hunifanya nisahau changamoto za siku. Kwangu Chelsea, sio tu timu ya mpira bali ni sehemu shauku ya burudani katika maisha yangu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kukesha usiku. Kuamka mapema, hunifanya nijisikie nikiwa na utulivu na mpangilio mzuri wa siku. Asubuhi, napata muda wa kupanga shughuli zangu, kufikiria kwa utulivu na kuanza kazi nikiwa na nguvu na umakini. Pia, hupenda utulivu wa asubuhi kwa sababu hakuna kelele, akili zangu ziko wazi zaidi. Ingawa wakati mwingine, nalazimika kukesha kutokana na majukumu fulani. Kwa kawaida, napendelea kulala mapema, ili niweze kuamka mapema na kuendeleza shughuli zangu za siku kwa ufanisi.

Majira ninayo yapenda zaidi ni masika, nilipenda majira kwa sababu huleta hewa ya ubaridi na uhai mpya katika mazingira. Wakati wa masika, ardhi huwa na rotuba, mimea huwa kijani kibichi, mazingira kwa ujumla yana mvuto wake wakipekee. Kuoana mvua ikinyesha, hunipa hisia ya utulivu, matumaini, kana kwamba kila mtu anaanza upia. Wakati wa majira haya, napenda kufanya shughuli kama kusoma nikiwa ndani, kusikiliza sauti za mvua, kutembea sehemu zenye kijani baada ya mvua kunyesha, na pia wakati mwingine, kujihushisha na shughuli za bustani au kupanda mimea. Pia, ni kipindi kizuri cha kutafakari na kupanga malengo mapya. Hisia ninayoipata wakati wa masika ni hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye amani, ya ndani na mwenye shukrani. Ingawa wakati mwingine mvua inaweza kuleta changamoto kwangu masika ni majira yanaoleta faraja uzuri wa asili na hisia ya mwanzo mpya.

Mimi hutumia wifi kuliko data ya simu. Sabu kubwa ni kwamba wifi hunipa maunganisho na uhakika kwa haraka. Hasaa ninapokuwa nyumbani au kazini. Pia hunisadia kupunguza gharama za data ya simu. Haswa ninapofanya kazi nazohitaji mtandao mwingi kama kusoma, kufanya utafiti au kuashiriana kwa njia za mtandaoni. Hata hivyo, napotoka nje kusafiri mimi hutumia data ya simu kama mbadala ili niwede kuendelea na maunganisho wakati wowote. Kwa ujumra, kuchagua kati ya wifi na data ya simu kulingana na mazingira na pia mahitaji ya wakati huo.

Mimi hupendelea mkate wa ngano mzima kama vile festive bread. Napenda aina hii ya mkate kwa sababu ina lishe bora hunishibisha kwa muda mrefu na pia kwa uzuri wa afya. Pia napenda ladha yake ya asiri na jinsi inavyokwenda vizuri na chai au kahawa wakati wa asubuhi. Wakati mwingine napenda kuula na asali au kutumia kutengeneza sandwich nyepesi. Kwa ujumla, mkate wa ngano, hunipa mchanganyiko mzuri, wa ladha, afya na ulahisi.

Mimi hupendelea chakula chenye ladha ya kati, hasa ladha ya chumvi yenye viungo vya wastani, napenda chakula chenye ladha ya kuvutia lakini kisicho kali kupita kiasi. Viungo kama vitunguu saumu, tangawizi, hoho, pilipili kidogo hunifanya nifurahia chakula zaidi bila kuharibu ladha yake ya asili. Pia, mimi hufurahia ladha asili ya chakula kama ile ya nyama, samaki au mboga zilizoandaliwa vizuri. Kwangu chakula kizuri ni chenye uwiano wa ladha, harufu nzuri na pia kinachonipa furaha na kuniridhisha ninapokula.

Ninapenda kufanya kazi za nyumbani kwasababu ninaokoa muda wa usafiri na pia ninaokoa pesa. Pia ninauhuru wa kuvaangu za starehe na kula wakati wo wote ninapotaka. Lakini tatizo ni kwamba nyumbani hakuna visababishi vingi kama runinga, kitanda, chakula. Kwa hivyo ni vigumu kukaa imara kwenye kazi. Pia nakosa sana mazungumzo na wenzangu kwa kazi. Kukapekee yangu siku mzima, kuna kuwa na upweke. Ningependa zaidi mchanganyiko wa siku chache kazini. Na pia zingine nyumbani ili nipate faida ya zote mbili.

Wikendi zangu huwa ni tulivu zaidi. Mara nyingi nina kutana na marafiki wangu tunakaa pamoja kuzungumza kucheka kushiriki chakula kitamu. Ninapo pika kwa pamoja, tunanunua nyama ya kuchoma, tunakula, tunafurahia wakati wetu bila pombe nyingi. Vinywaji vyetu ni kama soda, chai au maji ya matunda. Pia, nina penda kutumia wikendi kusoma vitabu, kuangalia filamu au kupumzika nyumbani baada ya kazi ngumu ya wiki. Wakati mwingine nakwenda kutembea na marafiki tunaenda pahali pazuri pa kupumzika au tunaenda kuwatembelea jamaa zetu.

Msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua. Ninapenda mvua kusababu nyingi. Kwanza mvua huleta baridi nzuri baada ya joto kali la kiangazi. Upepo wa baridi unaovuma, mawingu yenye giza, sauti za mvua zinadondoka juu ya paa. Yote yananifanya nijisikie salama na starehe. Pia harufu ya udongo unaonyesha, unanifurahisha zaidi. Tatizo la mvua ni matope barabarani. Hiyo ni changamoto. Pia guo hazikauki kuharaka mara nyingi zinahitaji kukaa ndani badala ya kukaukia nje. Lakini bado napenda mvua kuliko kiangazi.

Pahali nina poishi ni pahali tuu paa kawaida hapa mjini Nairobi. Naishi kwenye nyumba ndogo ya kupanga, chumba kimoja chakulala, sebule dogo, jiko kidogo na choo. Si kubwa wala lakifahari lakini ya kutosha kwangu. Ni pahala mabati, kutazamawe na ninapaka rangi kila mwaka ili ionekane safi. Eneo langu ni la watu wakawaida, wafanya kazi, wachuhuzi, familia dogo dogo. Kuna duka la mboga karibu, kinyozi, kituo cha basi. Watu hapa ni wakarimu sana. Tunajuana, tunaambiana habari ya asubuhi na tunasaidiana wakati washida. Nili hamiya hapa miaka minne iliyopita. Baada ya kupata kazi karibu na eneo hili. Mwanzoni nilikuwa na ogopa kwa sababu si kujua mtu yeyote. Lakini pole pole kwa uzoefu. Sasa hapa ni nyumbani kwangu. Nacho kipenda zaidi hapa ni usalama na umoja wa jamii. Usiku, tunajali wenzetu. Tunaangalia nyumba za majirani wakati wamesafiri. Lakini tatizo ni kelele nyingi za magari na watu hapa barabarani. Kwa jumla, ninajisikia salama na raha hapa ingawa sii mahali pazuri kabisa.

Napenda sanaa aina nyingi lakini na mbili ambazo zinaniburudisha zaidi. Ya kwanza ni uchoraji wa rangi. Ninapenda sana kuangalia picha zilizochorwa kwa mkono. Hasa sanaa za kiafrika zenye rangi ya kung'aa na mifano ambayo inathibitisha ustahidi wa kiafrika. Sanaa nyingine nayoipenda ni uchongaji wa mbao na mawe. Hapa Kenya kuna wasani wazuri wanaochonga sanamu za wanyama, ngoma na hata sura za politician mashuhuri. Pia ninapenda sanaa ya nyimbo za ngoma za jadi. Hizi ni sana ambazo zina kusanyisha nyimbo za Afrika zenye mpigo mkali na muendo wa mwili.

Huwianisha kazi na maisha binafsi kwa kueka mipaka madhubuti dakika za muda wa ofisini na muda wa nyumbani napo maliza kazi za ofisini, mimi hufunga kompyuta na kuzima arifa za barua wa pepe ili kukua kipaumbilele kwa familia yangu. Marafiki, burudani, pia katika umuhimu wa kupanga ratiba ya pumziko kwa umakini ule ule na utumia kupanga mikutano za kazi.

Mimi napendelea kitanda zaidi kigumu kiasi, ambacho kinatoa msaada mzuri kwa uti wa mgongo na kuzuia maumivu ya mgongo asubuhi. Ingawa, kitanda laini sana, kinaweza kuonekana kuwa starehe, unapoingia mara kwa mara. Kitanda chenye uimara, hunisaidia mwili kubaki katika mkao sahihi, usiku kucha na kunipa usingizi mzito zaidi.

Kipindi cha televisheni nachokipenda zaidi ni makala ya zingira ya kisayansi, hasa ile zinazoonyesha maisha ya nyama na siri za anga la mbali. Navutiwa sana na jinsi makara hiyo inatumia teknolojia ya kisasa ya picha kunasa matukio mbalimbali vingumu kuyaona kwa macho ya kawaida. Hili jambo linanifanya kuthamini zaidi ukubwa na uzuri wa ulimwengu tunaoishi.

Ngi, mara nyingi asubuhi mimi hupenda kula oats zilizochanganywa na matunda mapya kama ndizi, strawberry, pamoja na kiasi kidogo cha karanga mlo huu hunipa nishati ya kutosha inayodumu kwa muda mrefu na inayonisaidia kuanzia siku nikiwa na akili iliyochangamka bila kujihisi mzito au kuwa mchovu.

Motisha yangu kubwa zaidi, kazini ni inatokana na kuleta matokeo yenye tija na kutatua changamoto zinazo saidia wengine kupiga hatua. Kujua kwamba, juhudi zangu zinasaidia kurahisha kazi ya mtu mwingine au kuleta suluhisho la kudumu. Kazini, hunipa ridhiko kubwa na aria kuendelea kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Mazingira mazuri ya kazi yanajengwa kwanza na utamaduni, wa kuheshimiana na mawashiriano ya wazi. Wafanyakazi wanapohisi maoni yao yanasikilizwa na mchango yao kuthaminiwa, hali ya kufanya kazi huongezeka na ushirikiano unakuwa rahisi. Hili jambo linapunguza msongo wa mawazo na migogoro isio ya lazima.

Mimi hupenda zaidi kuwasiriana ana au kwa ana na watu. Au kupitia simu ya sauti. Ninapo zungumzia mambo mazito au yanayohitaji hisia na kuelewa kwa haraka. Naamini kuwa kusikia sauti ya mtu au kuona ishara ya mwili kunajenga ukaribu na kunapunguza uwezekano wa kutoelewana kuliko kusoma maandishi.

Ninacho, nifanya nicheka zaidi ni vichekesho vya hali halisi. Na mambo yanayotokea bila kutarajiwa katika maisha ya kila siku wakati mwingine, vitendo vidogo vidogo vya watoto au wanyama wa nyumbani vinanifanya kunichekesha bila wao kujua wananifurahisha.

Wikendi ni wakati wangu wa dhamana na kupata uwiano kati ya majukumu ya binafsi na kupumzika baanda ya wiki ndefu. Ratiba yangu ya jumamosi na jumapili huwa kama ifuatavyo. Jumamosi huu ni msimu wangu wa kushugulika na kijamii na usafi. Asubuhi mimi hutumia nafasi hiyo kufanya usafi nyumbani na baadae mi huenda pahali pa furaha, bugani, kutembea ufukeni ili kupata hewa safi. Jumapili ni siku ya utulivu wa kiroho, mara nyingi mimi huwenda kanisani au kutulia nyumbani. Napenda kahawa, nikipata kikombe cha kahawa kwenye mkahawa, uwe mwenye utulivu, nikita pata nafasi ya kusoma gazeti. Kwa mambo ya kawaida, mimi hufua nguo au kupiga pasi, kupiga simu kwa dungu na jamaa zangu au kutunza bustani kidogo. Ingawa mimi upenda kufanya mambo mengi, jumamosi, mwili nijihisi mvivu. Mimi huchagua zaidi kupumzika.

Tunda, ninalo lipenda zaidi kuliko yote ni muembe. Kwangu, mimi embe ni mfalme wa matunda kutokana na harufu yake ya kuvutia na utamu wake waki ya siri. Jinsi, navyo tambua maembe na kuna nyama nyingi zenye kuridhisha. Napenda sana embe liliroiva vizuri, hasaa yenye aina ya dondo au ngove. Kwa sababu ya ratha yake ilio kolea, ambayo hunibirudisha sana.

Napenda kujifunza sana kupiga gitaa la acoustic. Siku zote nimekuwa nikivutiwa na jinsi chombo kimoja cha mziki kinavyoweza kubeba hisia nyingi na kuleta watu pamoja. Kujifunza kupiga gitaa kungenipa njia mpya ya kujieleza ubunifu wangu na kutoa msongo wa mawazo baada ya kazi.

Mimi huoga mara mbili kwa siku, mara ya kwanza ni asubuhi baada ya kuamka, ili kuamsha mwili na kuanza siku nikiwa na uchangamku wa hali ya usafi. Mara ya pili ni kabla ya kulala, ili kuondoa vumbi, uchovu na kutwa mzima, jambo ambalo hunisaidia kupata usingizi na utulivu zaidi.

Ndiyo, nimewai shi tembelea maziwa na mito kadhaa. Kwa kila mara nimekua nikivutua sana na utulivu, unaopatikana karibu na maji. Miongoni mwa maeneo niliwahi kutembea ni ziwa Viktoria. Ukubawa wake ni wa kustaajabisha na kutazama jua likizama kwenye upeo wa majini ni moja wa baadhi ya vitu ambavyo zinani ridhisha zaidi. Pia nimewahi kukaa kando ya mto ni ile ambapo sauti ya maji inatiririka kwenye mawa inatoa sauti ya amani ya kipekee ambayo ni vigumu sana kupata mjini.

Ndiyo, ninapenda sana kutembea msituni. Kwangu mimi, msitu ni kama hekalu ya asili ambapo kila kitu kinaonekana kuwa na usawa na amani. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti ya majani makavu, yanayopasuka chini ya miguu, milio wa ndege waporini, na mwanga wajua unavyo penya katikati ya matawi na miti mirefu.

Mimi hupenda zaidi chakula kisicho na mafuta mingi. Navutiwa zaidi na ladha ya asili ya chakula. Nimegundua kwamba vyakula vilivyopikwa kwa njia kwa kuchemsha au kuoka na kuchoma huwa na ladha nzuri yenye inafanya nijihisi kuwa mwepesi na pia mwenye nguvu ya kula.

Mimi hupenda zaidi kusoma vitabu vya maendeleo ya binafsi na wasifu wa watu waliofanikiwa. Napenda vitabu vinavyonipa mbinu ya kufikiri, jinsi ya kusimama kwa muda na namna ya kujenga tabia chanya zinazoweza kunifanya niwe bora zaidi kila siku.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza ngoma. Ingawa, huenda nisiwe na miondoko ya kitaalamu kucheza ngoma kwangu ni njia ya kipekee, ya kuachilia hisia na kufurahia uhai mziki. Mziki unapokuwa na mdundo mzuri, ni vingumu sana kwangu kubaki nimekaa tuli, mwili hujikuta inatikisika kwenye kufuata mdundo. Kucheza ngoma ni aina bora ya mazoezi ya mwili, na inasaidia kutoa jasho, kuimarisha mzunguko wa damu, na zaidi ya yote ineleta tabasamu ya dhati.

Ndiyo, ninapenda sana kununua vitu mtandaoni, hasa kuonekana kwa urahisi na kwa muda una okolewa. Katika ulimwengu wa sasa, uwezo wa kuperuza elfu ya bidhaa zinazo onekana kwenye mitandao, kwenye kochi, ni faida kubwa sana. Hata hivyo, mimi huwa makini sana na usalama, sikubali kutoa taarifa zangu kwenye benki, kwenye tovuti nisizozijua. Na mara nyingi napendelea kutumia mifumo ya malipo iliyo salama au kulipia bidhaa wakati inapofika kama muuzaji anaruhusu.

Ninapo kutana na kazi za dharura, mbinu zangu kuu ni kutulia na kutathimini vipaumbele, badala ya badala ya kupaniki, mimi huchukua dakika chache kuangalia uzito wa dharura, hiyo na jinsi ya kuathiri marengo yangu ya hiyo siku. Kwangu, mimi funguo wa kushughulikia dharura, ni kuwa na akili ya utulivu, unapokuwa nimetulia, nafanya maamuzi bora na ya haraka kuliko, nikiwa na wasiwasi.

Katika kazi zangu, lengo langu kuu ni kuwa mshauri na msaidizi wa kuaminika zaidi ambae anaweza kuleta mabadiriko chanya kwenye maisha ya watu kila siku. Sitazami kazi yangu, kama utowaji wa taarifa peke yake, mbali ni ujenzi wa daraja au kuelewa na ubunifu. Kwa ufupi, ninataka kuwa mwenye akili ya kusaidia. Ninaye mwonyesha kila mtu, leo toleo bora zaidi la nafsi yake iwe katika masomo, kazi au maisha ya kila siku.

Mimi nishabiki mkubwa wa mfereji unaohusu makala ya maisha ya asili kama vile Nat Geographic na Discovery. Kuna vitu vina nivutia sana ni napo tazama maisha ya wanyama porini au jinsi ulimwengu ulivyo na maajabu mengi. Inanifanya niweze kutulia akili na kuburudika baada ya kazi.

Hali ya umeme kukatika huwa inanurudisha kwenye maisha ya zamani kidogo. Kusema kweli huwa nafurahia utulivu na unaokuja na hali iyo ingawa huwa inakera. Mimi huwasha mishumaa au taa za dharura ili kuondoa giza. Pia, ikiwa niko kwenye watu wengine nyumbani, mimi huzungumza kwa kina, usumbufu wa TV na mtandao, mara nyingi tunasimuliana hadithi au kucheza mchezo ya maneno.

Mwezi ambao ni na upenda zaidi ni mwezi wa disemba. Kuna hali ya kipekee ya furaha na matumaini ya nayo toka wakati huu. Kwani, mtu wengi wanajianda katika mapumziko ya sikuku, kujumuika na familia zao. Kwangu mimi, disemba ni mwezi wa kutapakari mafanikio ya mwaka mzima na kusherekea upendo na umoja. Huku tukijipanga mwanzo wa mwaka mpya.

Ninapendelea zaidi mazingira ya kazi ambayo ni tulivu na yenye ushirikiano. Napenda mahali ambapo kuna mwanga wa kutosha wa asili na labda mziki mwanana kwa mbali. Kwani hilo hunisaidia kutulia na kuwa na tija zaidi. Kwangu mimi ofisi yenye watu wanao heshimiana na kubadilishana kimawazo kwa uhuru ndio inachochea ubunifu wangu.

Mfanyabiashara ninayemshuhudu sana ni zaidi ni Elon Musk, ingawa haiba inayozua mjadala mara kwa mara. Mimi namuona kama mtu mwenye kipekee kutokana na ujasiri wake wa kuingia kwenye viwanda ambavyo wengi waliamini havingeweza kuingilika anavutia kwa sababu hashindani juu ya faida bali anashindana kutatua changamoto kubwa za binadamu. Kutoka kwake nimejifunza uvumilivu na kutoogopa kufeli. Alipokuwa akianza kampuni yake kutengeneza roketi tatu za kwanza zililipuka. Ikiwa hakusafilishi lakini hakuwacha. Ninahisia kuwa namna anavyofanya biashara za kusisimua sana, anatumia mantiki ya kwanza ya kufikiria, kuvunja matatizo makubwa kuwa madogo, jambo linalolifanya awe mbunifu kupita kiasi.

Leo, hapa Nairobi, hewa imetulia, ikiwa na mawingu kiasi na jua la wastani. Lina joto takriban ya degree ishirini na tano, hivyo, hakuna joto kali sana wala baridi ya kutetemesha. Ni ule mchanganyiko mzuri, unaofanya ujisikie mchangamufu bila kutoa jasho nyingi. Najisikia vizuri sana kwa hali ya hewa, kwa sababu inanipa nguvu ya kufanya kazi kwa umakini. Hali ya hewa nayoipenda zaidi ni ile ya mvua rasharasha na baridi kidogo. Wakati wa hewa hii napenda sana kukaa ndani ya nyumba na kusoma vitabu nikiwa nikikunywa kikombe cha chai moto yenye viungo. Kuna amani ya kipekee inayopatikana pale ninaposikia sauti ya matone ya mvua yanapogonga hapa juu ikiwa nimejifunika ndani ya shuka.

Mimi napenda zaidi mwanga wakati, mwanga mkali sana huwa unanishtua na kunifanya nishindwe kutulia. Hasaa nikiwa nafanya kazi kwenye kompyuta au nikitaka kupumzika. Mwanga wakati una hali ya upole na utulivu ambao unanifanya nijihisi salama na huru zaidi ndani ya nyumba.

Ninapofanya kosa kazini, hatua yangu ya kwanza ni kukubali kosa maramoja bila kutoa visingizio. Na amini kuwa uaminifu ndiyo msingi wa heshima, hivyo ni huwa na waarifu walioadhirika na kuomba radhi kwa dhati. Baada ya hapo, naelekeza nguvu zangu zote kwenye kufutafuta suluhisho la haraka, ili kurekebisha hali hiyo na kupunguza madhara yoyote yanayojitokeza.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mustari ni moja wapo ya eneo jaribu sana uvumilivu wangu. Ikiwa mustari inenda haraka, huwa sina shida sana, lakini ikiwa kabisa naweza kuanza kuhisi ukusefu wa amani. Hata hivyo, badala ya kukasirika, mimi hujaribu kutumia muda huo vizuri, kwa kusikiliza muziki kutumia earphones, au kusoma kitu kwenye simu yangu ili nisiuone muda ukipotea bure.

Ndiyo, nimepata fursa ya kulima na ni moja ya uzoefu ambao nimefundishwa uvumilivu wa hali ya juu. Kuna kitu cha kipekee sana, unapotumia mikono yako kuandaa althi, kupanda begu na kisha kuona mmea wa kwanza ukichomoza. Inakupa uhusiano wa karibu sana na althi na kuwezesha kuelewa thamani ya ukweli katika kitu nachokula mezani.

Napenda kutumia vyote viwili, lakini kimoja kina nafasi yake kulingana na kile ni nacho kifanya. Kwa mambo ya kazi, ripoti defu au barua pepe za haraka, mimi hupendelea kompyuta inaniruhusu kurahisisha makosa kwa urahisi, kupanga mawazo yangu vizuri na kutumia ujumbe kwa sekunde chache. Hata hivyo, ninapofanya tafakari za kibinafsi, kuandika diary, au kupanga malengo yangu ya mwaka, pia hupenda kuandika kwa mikono. Kwa uhusiano wa kipekee kati ya ubongo na mkono ninapoitumia kalamu kwenye karatasi inanifanya nifikiri kwa kina, zaidi, kuwa na utulivu. Pia, mwandiko wa mkono unalenga mguso wakibinadamu ambao herufi ya kompyuta haiwezi kuleta.

Kinywaji, nachopenda kunywa asubuhi zaidi ni kikombe ya chai moto yenye viyungo. Napenda sana mchanganyiko wa majani chai, maziwa kidogo na viungo kama tangawizi na hiliki. Harufu ya tangawizi asubuhi, huwa inaniamsha vizuri na kunipa uchangamfu wa kuanza siku yangu kwa nguvu.

Natumia kompyuta yangu kwa mambo mengi, lakini zaidi sana naitumia kwa ajili ya kuchakata taarifa za mawasiliano. Kama thought paper, kompyuta ndiyo nyenzo kuu inayoniwezesha kusoma machapisho mbali mbali, kufanya utafiti wa haraka na kunisaidia kujibu maswali kwa usahihi. Bila hiyo, nisingeweza kufikiria ama kupata maarifa mengi yaliopo duniani kwa kiasi hiki.

Ili kueka malengo ya kila mwezi, iwe yenye tija, mimi hutumia mbinu ya smart, kutengeneza goals ambazo ni specific, ambazo ni measurable, achievable, relevant na time bound. Hii inamaanisha malengo yangu lazima iwe wazi, inayopimika, inayofikika, yenye muhimu na pia yenye ukomo wa muda. Hii huniseidia kutathmini mahali ambapo nimefikia na kutenga muda wa ambao nafaa kuwa nimeyatimiza malengo yale.